Ndiyo, mimi hupenda sana kuchora na kupaka rangi. Ninapokuwa na muda waziada, mimi hupenda kuchora manthari ya asili kama vile miti, milima na maziwa. Kupaka rangi hunisaidia kujieleza kihisia na kunatuliza akili yangu. Nilianza kuchora nikiwa mdogo sana na sasa ni njia yangu ya kujiburudisha na kuonyesha ubunifu wangu.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bulu. Ninapenda buluu kwa sababu hunikumbusha anga safi na bahari tulivu. Buluu hunipa hisia ya utulivu na amani. Hasa ninapokwa na mawazo mengi. Pia buluu ni rangi inayofaa mavazi yangu ya kila siku. Iwe ya kazini ama ya nyumbani.

Mimi hupendelea kusimamia kwa sababu napenda kupanga mambo, kuongoza timu na kuhakikisha kila mtu anatimiza majukumu yake kwa wakati. Ninapokuwa kiongozi huwa nahisi nina nafasi ya kuleta mabadiliko na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Hata hivyo, najua pia umuhimu wa kusimamiwa, hasa ninapojifunza jambo jipya au ninapokuwa sehemu ya timu kubwa.

Harufu ninayaoipenda zaidi ni ya mvua inapoanza kunyesha juu ya ardhi kavu. Harufu hii hunikumbusha utulivu wa kijijini nilikokuwa nikienda likizo nikiwa mdogo. Ni harufu ya asili safi na yenye kutuliza akili. Kila mara ninapoisikia nahisi kama dunia inaanza upya na hunipa matumaini.

Mimi hupenda sana kucheza mchezo wa karata, hasa uno ni mchezo unaohitaji akili, mikakati na wakati mwingine bahati. Ninapocheza na marafiki au familia yangu, tunacheka sana na kushindana kwa furaha. Pia napendelea michezo ya kidigitali kama vile Candy Crush kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo.

Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni siku tulipokuwa na tamasha la vipaji. Nilishiriki kwa kuimba na kucheza ngoma ya kitamaduni na tulishangiliwa sana na walimu pamoja na wanafunzi wenzangu. Ilikuwa siku ya furaha kila mtu alionyesha kipaji chake kwa ujasiri mwingi.

Mimi hupenda sana muzingi muziki wa bongo flavor. Muziki huu huniguza kwa maneno yake ya mapenzi, maisha na changamoto ya kila siku. Wasanii kama zuchu na diamond platinums, huimba kwa hisia na uhasilia unaonifanya nihisi kama huwa wananielewa.

Mimi hupenda sana kula ugali, hasaa ukiwa na sukuma wiki na samaki wa kukaanga. Ugali hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Ni chakula cha kawaida nyumbani kwetu, na mara nyingi tunakula pamoja kama familia. Pia napenda wali, hasaa wali wa nazi na mboga za pilipili hoho, lakini ugali unanipa hisia ya asili na utamaduni wa kiafrika.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni Amina. Tulikutana shuleni miaka kadha iliyopita na tangu siku ya kwanza tulielewana vizuri. Tunapenda kusoma vitabu pamoja, kuangalia filamu na mara nyingine tunapika chakula cha majaribio. Amina ni mtu wa kuelewa, mwenye moyo wa kusaidia na huwa hanihukumu hata ninapokosea.

Nilikulia umoja, Nairobi, mtaa wenye shughuli nyingi na watu wa kila aina. Nakumbuka nikicheza mpira na marafiki zangu kwenye viwanja vya mtaa na kununua viazi vya kuchoma kutoka kwa mamamboga jirani. Umoja una maduka mengi, shule nzuri na usafiri wa haraka kupitia matatu na bodaboda.

Ndiyo, mimi hupenda kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia manthari ya asili. Nilipanda mlima longonot mwaka juzi na ilikuwa safari ya kuchosha lakini ya kufurahisha sana. Nilihisi hewasafi, niliona wanyama waporini na nilipofika kileleni nilipata mtazamo mzuri wa bonde la ufa.

Ndio, niliwahi kuhudhuria tamasha la muziki la Blankets and Wines hapa Nairobi, mwaka jana. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona, wasanii niliowapenda wakitumbuiza moja kwa moja. Kulikuwa na muziki wa Afrofusion, reggae na bongo flavor. Nilifurahia sana mazingira ya wazi, watu waliovaa kwa mitindo ya kipekee na chakula kilichouzwa pembeni.

Ninapo shirikiana na timu huwa nazingatia mawasiliano ya wazi na heshima kwa kila mwanachama Napenda kusikiliza maoni ya wengine kutoa msaada pale panapo hitajika na kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake Pia huwa natoa mapendekezo kwa njia ya kujenga na ninapo kosea niko tayari kujifunza.

Ninapenda sana timu ya Buffalo Bills. Wana uwezo wa kasi, mshikamano wa timu, na quarter back wao, Josh Allen ni mchezaji mwenye nguvu na akili ya kipekee. Nakumbuka mchezo wao dhidi ya Miami Dolphins ambapo walicheza kwa ustadi mkubwa na kushinda kwa tofauti kubwa.

Ndiyo, mimi hununua vitu vya kutumia simu mara kwa mara. Napenda kutumia programu kama Glovo, Jumia na Mpesa kwa sababu ni rahisi na haraka. Kwa mfano, nikiwa nyumbani naweza ku naweza kuagiza chakula, nguo hata vocha za simu bila kutoka inje. Pia napenda kuangalia maoni ya wateja kabla ya kununua ili kuhakikisha bidhaa ni nzuri.

Nguvu yangu kubwa kazini ni uwezo wa kupanga kazi kwa ufanisi na kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu. Mimi ni mtu wa kuchukua hatua haraka, hasa ninapokutana na changamoto. Napenda kutumia mbinu za kidigitali kama kalenda na orodha za kazi ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati.

Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni ramen kutoka Japan. Nilikuwa na marafiki zangu kwenye mgahawa wa kijapani hapa Nairobi na tuliamua kujaribu ramen ya kuku yenye pilipili ilio kwa wingi. Ladha yake ilikuwa tofauti kabisa na vyakula vya kawaida ninavyokula nyumbani.

Wakati wa furaha, mimi hupenda kujifurahisha kwa kusikiliza muziki wa bongo flavor au kuchora picha ndogo za ubunifu. Pia napenda kutembea mtaani na marafiki zangu, tukicheka na kushiriki hadithi za maisha. Wakati mwingine, mimi huangalia tamthilia za kuchekesha kama vile Sheets Creek ili kuongeza furaha.